Nahimiza ushirikiano katika timu kwanza kwa kahakikisha kwamba kuna mawasiliano. Mawasiliano ambayo yanashinikiza umuhimu wa kushirikiana katika kutekeleza malengo ambayo tuko na nayo. Kando na hayo, naleta ushirikiano kwa kuhakikisha kwamba tunakaq pamoja, tunazungumza, tunajuliana hali, tunakuza uhusiano baina yetu ili kuweza kuhimiza ushirikiano zaidi.

Nimejaribu kujifunza kidogo tu lakini bado sijashika. Guitar naona kwamba ni kazi ngumu unafaa uchukue muda wako unahitaji kwamba utenge muda wa kutosha ili uweze kupata ku fursa ya kujifunza kupigia gita. Manake guitar si kitu ambacho unaeza kujifunza leo usiku na kesho uwe umeshika. Kwa hivyo nitajaribu sana kutenga muda ili niweza kujifunza kupigia guitar.

Sera muhimu ambayo naiona ni ile sera ya kushinikiza wafanyikazi kujisajili wanapoingia kazini. Either kwa kutumia karatasi ama kwa kutumia njia ya teknolojia ilikuangazia yale masaa ambayo umeingia kufanya kazi, muda ambao umewasili kazini na ule muda ambao umemaliza kazi na ukatoka kwenye ofisi. Kwa hivyo sera hiyo naiona ni nzuri maanake inafanikisha na pia inawezesha uwajibikaji.

Maendeleo ambayo ningependa kuona sana katika jamii ninayoishi ni maendeleo ya kuhakikisha kwamba tunaboresha miundo mbinu nazungumzia barabara. Maanake barabara ambapo tunapoishi ni mbovu sana. Magari yanasumbuka kupita, pikipiki na bodaboda. Zinasumbuka sana kupita, saa mvua inaponyesha. Kwa hivo miundo mbinu ikiboreshwa basi itarahisisha mambo katika jamii.

Harufu nayoipenda, ni ile harufu wambayo hua inatokea mtu anapooka keki. Keki inapoekwa ama inapopikwa hua unanukia harufu ya kupendeza. Harufu ambayo inakutaka uende ufunguwe iyo oven uweze kutoa keki hiyo nauikule kabla haijaiva. Kwaivyo kitu kinachonfurahisha zaidi ni hiyo harufu ya keki inapookwa.

Nimefanya kitendo cha wema kwa kusaidia wale wasiojiweza, maanake nilichukua nguo za mtoto wangu zile ambazo zimemuacha, maanake hivi sasa amekua mkubwa, nikazikusanya zote pamoja na viatu ambao vimemuacha, na nikavipeleka katika nyumba ya kuhifadhi watoto mayatima na wale watoto wanaotoka katika familia zisizojiweza. Kwa hivyo, tukio hilo, naona ni tukio la wema ambalo nimewahi kufanya.

Naweka nenosiri kwa kuhakikisha kwamba silichapishi katika simu yangu. Unajua mara nyingi kuna watu ambao wanaeka nenosiri katika mitandao tofauti ili waweze kukosa kusahau. Yaani wasisahau wakitaka kupata tena hilo nenosiri kama huenda wamesahau wanaingia katika mfumo ama mtandao, barua pepe ama mfumo wa whatsapp kuenda kuangalia hilo nenosiri. Kwa hivo, mimi kitu ambacho kina nifanya nahifadhi neno langu la siri, siliandiki mahali popote katika simu yangu.

Simu yangu huwa naichaji mara moja kwa siku na huwa naichaji muendo wa usiku ninapo lala na hiyo charge basi itashinda katika simu yangu mpaka jioni. Kwa hivo usiku kabla nilale nahakikisha kwamba nimeeka simu yangu kwenye moto ili iweze kupata charji na badae katikati ya usiku na naing'oa alafu basi asubui naamka ikiwa imejaa na inashinda hivyo hadi jioni ambapo naiweka tena kwenye charji.

Picha zangu zote nimeeka mtandaoni, video, picha, za vitu muhimu, sherehe muhimu katika maisha yangu, nikipigia picha na familia yangu na marafiki, zote naziweka mtandaoni. Maanake huwa naamini kwamba, ninapoeka kitu kwenye mtandao, naeza kukipata, hata kama simu yangu itapotea, ama simu yangu itapoteza nafasi, nikienda kule mtandaoni basi, picha zangu ntazipata, kwa hivyo huwa nazieka huko.

Study muhimu katika kazi yangu ni uandishi. Ni lazima ukuwe mwandishi bora. Kwa mfano kama ni mwandishi katika lugha ya kiswahili, nilazima ukwe unaandika taarifa nzuri kwa lugha ya kiswahili. Na unaandika kiswahili sanifu, unatumia misamiati ambayo inahitajika. Kw hivyo, unapokuwa na uandishi bora, basi ni muhimu zaidi. Cha pili, ni lazima uwe unaweza kuzungumza. Uwe unaweza kujiwasilisha na uwe unaweza kuzungumza mbele ya watu.

Ndiyo, nimetembelea ziwa na vile vile nimesha tembelea mto. Nikianza na ziwa ni kwamba nilielekea katika eneo la ziwa naivasha, ambalo linapatikea na katika kainti ya nakuru, na nilipata fursa ya kujionea jinsi ziwa lilivyo, na kulikuwa na mandhari mazuri ya kupendeza. Mto, nilisha utembelea kwetu, manake huko ndio tulikua tunaogelea tulipukua wadogo. Huko tana river na kama jino unavyoskia ni tanariva, ama mto tana. Huko ndiko nyumbani kwetu na kuna mtu mkubwa ambao unaitwa river tana na mto huo basi nimeshauogelea mara kadha.

Napenda mwezi wa disemba, manake mwezi wa disemba ni mwezi ambao unajaa sherehe na pilka pilka za kila aina ambazo zina tufanya tukutane na familia yetu, wapendwa wetu na marafiki wetu na kuna vyakula, mapochopocho ambayo yanapikwa, vyakula vitamu na vinywaji. Napenda sana disemba kwa sababu ya sherehe za krismasi na sherehe za mwaka mpya.

Maranyingi nacheza na mtoto wangu, niko na mtoto msichana, ambaye ako na umri wa miaka sita, na kwa sababu ni mtoto wa peke, ambaye naishi naye kwa sasa, basi, hana mtu mwingine wa kucheza naye. Maranyingi nacheza naye mimi mwenyewe, tunacheza mpira, tunaendesha baiskeli, tunashindana, kucheza ule mchezo wa kujificha, tunaimba, tunasakata densi, tunafanya vitu hivyo vyote pamoja.

Faragha yangu nailinda kwa sababu isiwe kila kitu katika mtandao wa kijamii. Kuna vitu vingine ambavyo vya familia yangu ambavyo sivieki mtandaoni. Kwa mfano, niko na mpenzi na mpenzi wangu sieki picha zake mtandaoni, sieki maisha yetu na safari yetu ya mapenzi mtandaoni. Hiyo ni faragha yangu kwa hivo. Kwa sababu ni faragha yangu, siiweki mtandaoni.

Mafanikio ambayo nayadhamini kazini ni safari yangu ambayo nilianza ya wanahabari ambayo nilianza nikiwa tu pale chini kama reporter na nikapanda, nikakuwa msomaji wa taarifa za habari badaaye nikapanda tena, nikakuwa mzalishaji wa vipindi nikakuwa na wasilisha vipindi hewani, Halafu badaaye basi juu kabisa nikapewa majukumu ya kuhariri taarifa ambazo huwa zinaenda mwendo wa saa moja Kwa hivyo, hayo ndio mafanikio yangu makubwa sana.

Nasomea habari mtandaoni katika magazeti ya kidijitali, maanake naona kwamba ni rahisi kusoma katika magazeti ya kidijitali, maanake unapata kila kitu hapo ndani. Maanake siku hizi, kampuni nyingi za magazeti zinaeka yale magazeti ya e-paper ambayo unayapata katika mifumo tofauti ya kidijitali. Kando na hayo, natembelea tu zile mitandao ya kijamii na unapata vyombo vya habari zipo na mitandao ambayo wanachapisha taarifa zao mitandaoni na napata fursa ya kuzisoma kwa haraka tu.

Napenda kuogelea. Manake nimetoka pwani na nimekua baharini mara nyingi, nimeogelea, mara si moja. Kwa hivyo, muda mwingi nikipata fursa basi naogelea. Lakini siezi jitaja kwamba mimi ni mtu ambaye nimebobea katika studi ya kuogelea. Bado mimi ni mwanafunzi. Kwa hivyo, naogelea tu kama mtu wa kawaida na napenda sana kuogelea.

Nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu mara si moja. Manake, huwa nataka sana nikue na pesa za kando ambazo zinaniongezea katika zile pesa ambazo napata, ndiyo maisha yawe rahisi zaidi. Lakini sijapata zile pesa za kuanzia, ndiyo maana sijafungua biashara. Lakini nikipata hizo pesa basi, nitafungua biashara yangu binafsi.

Napenda suruali zaidi kuliko sketi, maanake unapovaa suruali hakuna zile changamoto za miguu kusuguwana ama mapaja kusuguwana na pia unapova suruali inakufunika vizuri mpaka chini na kitu kingine unaweza kuketi hivyo vyote vile manake hakuna mtu atakavu kuona sehemu zako za siri ukiwa umevaa suruali. Kwa hivyo napenda suruali zaidi.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na mara nyingi nafanya yoga nikiwa hapa nyumbani. Kwa hivyo nikitaka kunyosha misuli yangu naenda tu nachukua remote nafungua runinga yangu naenda katika mtandao wa YouTube natafuta yoga alafu basi naangalia alafu narudia kile ambacho naonyeshwa na yule mtaalam pale kwenye runinga. Alafu nafanya hiyo yoga inasaidia tu kunyoosha misuli na kutuliza akili.

Napenda sana rangi nyekundu, ni rangi ambayo naipenda kwa sababu huwea nikumbusha jinsi ninavyo pendeza ni kwa nimevalia nguwe nyekundu. Nikijiona kwa picha ama kwa video kama nimevaa nguo nyekundu basi huwa naona napendeza zaidi. Na marinda yangu mengi huwa nimekundu pamoja na vyatu. Nikivaa najihisi vizuri sana najihisi mrembo. Na rangi naiona mara nyingi kwa vitu kadha wa kadha kama maua, kuna viatu, kuna handbags, kuna vibeti hivyo alafu na marinda.

Lengo kubwa ambalo nikonalo la muda mrefu kazini ni kujiboresha zaidi kuwa bora katika kile ambacho nafanya. Kuwa bora katika uandishi, kuwa bora katika uhariri, na vile vile kuwa bora katika uwasilishaji wangu wa taarifa, na vile vile vitu ambavyo nafanya katika kampuni hiyo, kama vile pia kuzalisha vipindi. Kwa hivyo, zile stadi zangu ndizo nazitaka kuziboresha zaidi kardi miaka inavyosonga.

Wikendi ni wakati wangu na familia yangu kutangamana, kujumuika pamoja, kujuliana hali, kuulizana jinsi wiki ilivyo kwenda. Na pia, wikendi bado tunachukua fursa hiyo kueza kupeleka mtoto na watoto wa marafiki zangu katika uga ya kuchezea ama uwanja wa watoto kuchezea na watoto wanajivinjari pamoja. Alafu tunarudi nyumbani tunalala. Na kufika jumapili, tunalekea kanisani kwa ibada.

Mchana unapoisha basi tunaanza kujiandaa ili kupika chakula cha usiku na vile vile kuwtarisha watoto waweze kukula na pamoja waweze kulala mapema manake siku inayofuata huwa wanaelekia shuleni. Kwa hivo jioni napofika basi naanza kufikiria je tunakula nini usiku. Nikisha jua chakula kama hakipo ndani ya nyumba naelekea dukani kuenda kununua na nakuja nyumbani naanza kupika. Sherehe za jioni sina kwa sababu niko na majukumu ya mtoto na tunapomaliza kupika na kula, basi tunaoga, alafu napaka mafuta kuhakikisha kwamba uso wangu unalala ukiwa na mafuta, usilale ukiwa umeparara Alafu tunaomba, alafu tunalala mi huwa ninafurahia sana jioni manake huwa siku imeisha Namshukuru mungu kwa sababu amenifanya nimeshinda salama na jioni nimeweza kuiona.

Jamii yangu naisaidia sana hasa upande wa kifedha kuweza kuwaboresha na kuboresha maisha nayoishi Kwa mfano nyumbani ukiangalia kwamba jee wanatumia jiko gani kupika kama wanatumia jiko la makaa basi naakikisha kwamba nawaboresha kwa kuwapelekea jiko la gesi na vile vile vifaa tu va kitekinolojia ili kuweza kuraisisha maisha yao Licha ya kuwa wapo sehemu tofauti ili ambao mimi naishi.

Tunawasilia na kupitia kwa simu ya mkononi, manake kazi ni nyingi, kila mtu ipo na shughulu zake, wengine hawapo ofisini, wengine wapo sehemu tofauti. Kwa hivyo tunazungumza kwa simu na pia tunazungumza sana katika mtanda wa whatsapp manake kila kitu hua kinazungumzwa pale katika mtanda huo WhatsApp Kwa hivyo, nikitaka kuzungumza nao, basi ni hapo kwenye mtanda huo.

Napenda sana kuoga na maji moto. Si kawaida mimi kuoga na maj ibaridi. Hata ninapoenda pwani kula ambako kuna joto hata zaidi. Bado lazima nioga na maji moto. Kwa nini naoga na maji moto kila wakati? Kwa sababu nikioga na maji moto yananisaidia sana kunyoosha misuli yangu. Manake misuli yangu huwa hukazika mara nyingi na nataka sana nieze kulegea, nieze kuachika chika na pia nikona tatizo la maumivu ya mwili. Kwa hivyo ninapooga na majimoto yananisaidia sana kujihisi vyema.

Nanunua vitu vingi sana kutumia simu. Manake sikuizi, mtandao umev rahisisha mambo, sio lazima uende, dukani. Hususan kama unataka kitu kwa haraka, basi unachukua simu yako tu na unanunua vitu dukani na unalipa kwa njia pesa yakidigitali na basi bidhaa io na kujia mpaka hapa nyumbani. Kwa hivo mara nyingi naonelea ninue vitu mtandaoni ili kurahisisha kazi.

Hua napanga mda wangu na nikipanga mda wangu basi unanisaidia kuhakikisha kwamba namaliza kazi kwa wakati unaofaa. Manaki usipo jipanga, mambu hua hayaendi sawa. Kwa hivo hua najua kwamba nitachukua mda gani, kuandika taarifa yangu, nitachukua mda gani kuenda kuhariri tarifa yangu, nitachukua mda gani, kuhakikisha kwamba nimeisimamia mpaka imeenda hewani. Kwa hivo ni vizuri tu kupanga mda wako vizuri.

Nilikuwa nautumia mfumo huo wa usalama wa vidole, simu yangu ilipokuwa mpya. Lakini sahi simu yangu imeleta matatizo kwa hivyo napata wakati mgumu sana kueka kidole changu ili kuweza kuingia katika mifumo tofauti katika simu yangu. Na nitakuwa na subiri, nikipata simu mpya, basi nitakuwa naendelea na kueka mfumo wa vidole ili kufanya usalama katika mifumo yangu ambao iko katika simu yangu.

Ningependa kujifunza sana lugja ya kijerumani, manake huwa naona kwamba ni lugha ambayo inafurahisha sana, napenda kuwaona jinsi wanavyozungumza, mara ingine naangalia filamu kutoka taifa hilo, na hua nafurahia sana nikisikiliza jinsi wanavozungumza, na ningetaka sana nijifundishe pia mimi, niweze kujua wanazungumza vipi, wanasalimiana vipi, wakitaka kuambiana maneno kama vile nakupenda wanazungumza vipi.

Napenda kutembea kwa migu, lakini sio kwa masafa marefu. Masafa tu ya kawaida. Bas, kila jioni, hua napendelea nitembee kidogo na napotembea, hua nanyoosha misuli pia na pia bado inansaidia kupunguza uzito wa mwili. Kwa hivo hua natembea, kila siku lazima nitembea angalau kwa masafa flani, lakini isipendi kutembea kwa muda mrefu.

Naipenda asali. Asali ni kitu kitamu sana ambacho unaeza kitumia kwa mambo mengi. Moja, uneza kueka kwenye chai yako na unye. Naipaka kama siagi katika mkate wangu napokunywa chai asubuhi. Kitu kingine huku nyumbani huwa, unapokohoa ama unapusikia muasho kwenye koo yako, huwa unambiwa uchukue kijiko cha asali ule na utajihisi vyema.

Wazo zuri ambalo niko nalo siku ya leo ni kwamba unafaa umweke mungu katika kila jambo ambalo unalifanya na mungu atakuongoza. Leo nilikua kanisani, nikihudhuria ibada ya leo na tulizungumzia kuhusu mwaka mpya na padri alizungumzia kuhusiana na kumweka mungu mbele katika kila jambo ambalo nalifanya na bila shaka utafanikiwa.